Ati jukumu gani unaropenda zaidi kazini, hey kwenye kazi, kazini ninapenda. Kwa jukumu yanayohusisha kutokaa chini bana. Kuu inafaa unapenda jukumu zenye zinakutoa kwenye ofisi, na kujiunga na wenzako ama At least inafanya mwili inachangamka. Mwili unaacha kushikamana. Pia jukumu ninalopenda zaidi kazini ni lile la mapumziko ambapo unapewa jukumu la kuongoza wenzako. Kwa sio tu kwenye kompyuta ila wanajishiki kwenye kwenye kwa jukumu tu ya kazi yenye furaha.

Ndiyo nimeenda kwenye tamasha la mziki kadhaa kwa kama ya Nakuru, Nairobi, na pia Mombasa. Na kwa vile ambavyo niLivyo, niLivyo shuhudia la kwanza ibana. Linafuraha, unaeza kuona wanamziki wanao penda kwenye kwa macho yaani karibu. Unaeza kuungana na wenzako ambao mnapenda mziki moja. Na pia inasaidia kuungana na na kutangamana na wenzako. Unatangeneza marafiki kule kwenye tamasha la mziki.

Hehe, unapendelea kitanda kigumu au kizuri? Mimi hupendele kitanda kii. Kizuri, kwa vile inakusaidia unahala, unapata usingizi unaofaa ambao umeambiwa daktari ulale. Kitanda kizuri kinaweze, kina kusaidia uweze kuamka na msimamo mmoja usiamuke ukiwa umechoka ati umeumua na mbavu, uli lalia mbao. Ama matress imeisha bana. Kitanda kigumu kina mashida mengi ila kizuri kinasaidia na pia kinavutia. Hata ukiwa na mshikaji anakuja na anapendezwa.

Je? Unapenda kucheza ngoma? Eeh! Ngoma nayo mi naipenda kwa vile, nilianza kupenda uimbaji nikiwa mdogo. Sai hizi, niko mkubwa pia naipenda ya. Ngoma pia inasaidia kutuliza mwili ama na pia mawazo kama ulikuwa nayo. Mawazo mengi, inafuraisha na inajumuisha jamii. Inakielelezo ama ina--, ngoma mingi huwa na. Maana fiche, ama maana ya ndani ambayo usaidia kuelimisha jamii. Pia, inasaidia kupendana. Kuna nyimbo za kungaana, kuna nyimbo za furaha za sherehe, mi upenda hizo.

Niambie kuhusu chumba unacho unachoukipenda nyumbani. Chumba mawazo kuhusu kushiriki chumba gani mi napenda chumba la kulala na sebuleni kwa vile chumba cha kulala kinasaidia kutuliza mawazo na chumba na sebuleni husaidia kuangamana kwa familia yangu na kutazama na ni mahala pazuri pa kutazama televisheni. Kutazama news kujua kenye kinaendelea kwenye taifa. Pia nakipenda chumba cha kupikia kwa vile mwili hautengenezwi kwa mbao ila kwa chakula. Nikidhani hiyo inatokana kwa vile napenda kupika Yes, napenda kupika so. Kwa hivyo napenda chumba cha kupikia sebuleni ni pahala pa kulala.

Ndiyo mimi napenda kujaribu vyakula vipya kwa vile vina vinasisimua mwili na pia inaweza ina nisaidia kujua. Na kusoma utamaduni za makabila mengine ambavyo wanavyo pika. Na pia inasaidia kujua mchuzi na viungo vingine ambavyo watu wengine hutumia katika upishi wao. Vyakula vipya vinasaidia kushirikiana na utamaduni zile zingine. Na pia ili ujue uweze kukula vyakula vipya lazimu utembee so. Kwa hivyo kula vyakula vipya vina saidia pia kutembea miji mingi.